Kunaye wateja aina mbali mbali. Wateja wengine ni wazuri wakiagiza kitu wanaweza kulipa na kutimiza matakwa yao haraka vile inatakikana. Kunao wateja ambao ni wateja wa kusumbua watu. Anataka afanyiwe shughuli flani ama afanyiwe atumiwe kitu flani ambacho alikuwa anataka kununua lakini kwa upande wa kulipa analeta kusumbua. Nimefanya biashara miaka mingi. Kunao wale ambao wamekuwa ni wazuri wanaweza kutimiza haki yao na kulipa kwa wakati. Lakini kunao wale akishachukua kitu chako unakuwa unasumbuka kabisa kuenda kufuatilia mteja pesa zako ili aweze kulipa. Ninae mteja mmoja ambaye ninamjua ni mteja ambaye amekuwa mwaminifu amekuwa akiitisha mizigo na ninachukulia na amekuwa akilipa pesa vizuri sana ni mteja ambaye pia anafanya biashara. Kwa hivo ana anaweza kuhisi uchungu au uzuri wa kuwa mteja bora. Na mimi namshukuru sana kwa sababu kupitia yeye kuwa ni mteja wangu akiitisha vitu amenikuza sana kibiashara na ninamshukuru sana mteja wangu veronika.

Hongera kwa mwanangu Immanuel. Umenifanya kuwa mama ambaye nimeheshimika. Kwa sababu ya vile umeonyesha katika kufaulu kwa mtihani wako. Ukaweza kutu ku kupata alama ya A. Mimi kama mzazi ninahisi furaha zaidi kwa sababu. Umenifanya kuwa mama ambaye niko na pride. Ninasikia kwamba umetuwakilisha kama familia vizuri. Nakuambia hongera katika masomo yako. Umekua ni mtu wa maana sana. Na tunakutakia kila la heri uweze kuweendelea kwa masomo yako. Paka pahali ambapo utaa Unataka. Ungera mwanangu Mungu naye akubariki.

Neno ndege. Lina maana mbili ambazo mimi nazifahamu kunayo ndege ambayo ni ile inapaa kwenye mawingu ikiwa inabeba watu. Yaani kwa lugha ya kingereza aeroplane pia kuna ndege ambaye ni mnyama. Ni bird ambaye anapaa kwenye mawingu Birds. Kwa hivo, kwa mfano, ndege watoto kijana wangu mkubwa alilipiwa ndege ili aweze kusafiri kuenda nchi ya Qatar. Iyo ni ndege ambayo inapaa angani, inabeba watu na inapeleka watu kutoka sehemu hii au ile kupitia anga. Zote zinapitia angani. Ndege huo mwingine ni mnyama kwa kupaa, anapaa paa kwa mabawa yake na ni ndege wa aina nyingi. Kunao ndege ambayo ni eagle, kunayo ndege ambayo ni ni crow, kuna ndege ambayo ni dove, ndege wako aina mingi sana. Mara kwa mara asubuhi, wakati mwingine huwa naziona, zinakuja hadi kwa dirisha yangu, zinapiga ile dirisha na peck yao na mdomo yao. Inafanya tap tap tap haa ni kana kwamba zinatumsha asubuhi kabisa utasikia vilio vya ndege, sauti ya ndege, wa angani, wakilia, kuashiria ni asubuhi. Kwa hiyo, hayo ndiyo mambo naelewa na mambo ya ndege.

Mwezi wa Novemba ni mwezi mzuri sana hasaa huku kwetu nchini kulingana na maoni yangu. Ni mwezi ambao watoto huwa wamefunga shule kwa ule msimu wa holiday, long holiday. Ni mwezi ambao kama jamii munaweza kuwa pamoja na kuenda hata kutembea na pia mko na nafasi kubwa sana ya kukaa pamoja kama jamii kwa sababu watoto wengi unakuta kwamba wamefunga shule na wako nyumbani. Ni mwezi ambao naupenda. Hauna haraka, hauna makusudio mengi mabaya. Ni mwezi mzuri kama ule ambao unakuja kabla mwezi wa Disemba. Mwezi ambao una mambo mingi sana naupenda mwezi wa Novemba. Kitu kikubwa sana pia nakumbuka na Novemba huwa inanikumbusha. Nilipoteza mzazi wangu ambaye ni mama, mwezi wa Novemba tarehee ishirini. Hiyo ni siku kuu sana kwangu hukumbuka kwamba mama yangu aliaga kutokana na ugonjwa. Tarehe hiyo ishirini Novemba miaka mingi iliopita. Kwa hivyo ni mwezi ambao una kumbukumbu zake katika maisha yangu.

Mkono ni sehemu ya maumbile ya mwili ambayo huwa tunatumia kushika vifaa au mizigo au chochote ambacho tunahitaji kugusa. Ni sehemu ya mwili ambayo inayofanya kazi nyingi sana. Mikono inatusaidia kuandika, mikono inatusaidia kubeba, mikono inatusaidia kuvua, mkono unatusaidia kufua, mkono uko na manufaa mingi sana. Uhu mkono ndiyo ule ambao unaweza ata kufanya upasuaji. Kwahivyo mkono aha ni sehemu ya mwili ambayo aha tumebarikiwa kuwa nayo ili tuweze kutenda nayo kazi aina mbali mbali. Kama kazi hizo ambazo ni mezitaja. Kama vile kufuwa, kufanya upasuaji, kuandika, kufanya mambo mengi hata kuoga na kadhalika.

Shati ni nguo ambayo inashonewa wanaume. Au inaundwa ambayo wanaume wanavaa. Shati mara nyingi kunazo shati kama zile za ofisi kuna shati ambazo ni za kisherehe. Shati unaweza kushonewa au pia waenda kwenye duka kununua mfano wa kuongelelea shati ni kusema naomba uwende uniletee shati ambayo nilikuwa nimefuwa yenye ilikuwa kwa kwa kamba ya nguo. Naomba ukaniletee shati ambayo nilikuwa nimefuwa iko pale kwa kamba nilikuwa nimeianika. Kwa hiyo shati mara mingi nitofauti na tishati. Tishati ni zile nguo ni aina ya nguo ambaye inavalika pahali popote lakini mara nyingi shati ni zile ambazo watu anavaa za kuenda sehemu ambazo ni formal kama vile ofisini au kanisani na nia na kusudi yake huwa ni iweke mtu aonekane mtu akiwa mtu formal sio mtu reja reja hivi hivi. Ukivaa shati unapendeza kuliko kuvaa wakati mingine tena ukivaa shati inakufanya unaonekana mtu wa kuheshimika. Kulinganisha na kuvaa t-shati.

Mafunzo ni masomo ya aina mbali mbali. Kuna mafunzo ambayo yanatekelezwa yakiwa shuleni, ama mtu anaweza kujifunza kwenye shule ya kwanzia chekechea, shule ya primary na shule ya upili. Pia katika zile colleges, pia kunazo mafunzo tafauti tafauti. Pia kuna mafunzo ya kidunia kama vile wahenga wanatoa mambo mengi, hayo maneno wanayotoa hasa sana sana, huwa ni mafunzo ambayo watu wamejifunza kimaisha. Kwa hiyo, mafunzo yanawezakuwa formal ama inawezakuwa kujifunza kupitia shuleni au college fulani. Kuenda kujifunza mambo mingi. Kuna mambo mingi ya kujifunza kwa maisha. Kuna mambo ya ufundi au teknolojia. Kuna mafunzo ya aina mbali mbali. Kwa hivyo mafunzo ni mambo ambayo au tunapata kulingana na masomo fulani. Hivo ndivo naweza kusema kuhusu mafunzo. Fanu ni katika maisha kunamafunzo mbali mbali ya kuwezesha mtu kuwa mtu steady ambaye anataka kuishi maisha mazuri.

Bustani ya umma ni mahali ambapo pametengenezwa kwa mandhari ya watu au umati ya watu. Kuenda kule kupumzika pale au kutulia. Au kuona urembo wa yale mimea au maua ambayo yamepandwa kule. Kwa mfano huku Kenya tuko na bustani la Uhuru Park. Ni mahali ambapo watu huenda wakatulia pale wakaangalia vile kumetengenezwa vizuri kumepambwa na maua aina mbali mbali. Inaleta mandhari ya urembo ambapo mtu anaeza kukaa na kuangalia tu urembo wa ule sehemu ama kaya kiwa anawaza mambo yake au kuangalia tu mapambo ya mimea tofauti tofauti. Mfano wa kusema mambo ya bustani kusema. Twende bustani ya umma ya uhuru pale Nairobi. Kunazo mandhari mazuri sana ya kutulia na pia kunazo mambo tofauti ambayo yanafanywa hapo siku ya jumapili. Kwa hivyo.

Nyakati za kitambo tulikuwa tunatumia tunatuma barua ili ziweze kupokelewa kule kwa posta. Ilikuwa ni barua ambazo tunaandika kwa kalamu. Kisha tunapeleka kwenye posta tunaweka kwenye adresi ambaye inatakikana alafu tunatuma kule. Siku hizi kunayo baruapepe. Baruapepe ni toleo la kidigitali. La barua ya posta inatumiwa na kupokelewa papo hapo kupitia interneti. Kwa kutumia vifaa vya elektroniki kama vile kompyuta au simu. Umuhimu ama uzuri wa barua pepe ni kwamba hii ni barua ambayo ukiiandika unaiandika na ni kitu inaenda kwa kasi. Ukishamaliza na kutuma inapokelewa saa hiyo hiyo. Sio kama zile barua za kitambo ambazo zilikuwa zinaenda poster mpaka zikaguliwe ndio ziweze kutumwa tena kupelekwa kusafirishwa zikapelekwa sehemu mbali mbali. Hii barua pepe ni ya kazi mno inafika saa hizo hizo umemaliza kuandika na kutuma. Pia barua pepe ni bei nafuu au ni bure kutuma. Ukienda katika poster zetu ukituma barua utakuta siku hizi wanalipisha gharama kwa sababu ya usafiri. Lakini baruapepe ukiwa na interneti, ukituma hakuna malipo zaidi ya vile internet inafanya kazi. Kwa hivyo inakua ni rahisi sana. Pia katika mawasiliano barua pepe inatumika kutuma mawasiliano za kibinafsi au za kikazi. Popote duniani bora umeandika na uko na addresi ya barua pepe ambayo inaenda wakati huo popote duniani na haichelewi. Kwa hivo ni nzuri sana barua pepe. Imefupisha kazi na imerahisisha kazi. Unaweza kuandika barua pepe kupitia simu au kompyuta. Tarakilishi ya kompyuta.

Mradi ni mpango wowote wa biashara au sayansi au wa kijamii unaolenga kuleta mabadiliko au tokeo fulani. Ni muhimu sana kuwa na mpango na uwe na lengo mahususi, unaohitajika ndani ya muda wa wakati fulani. Pia mradi, si mradi kama haina bajeti fulani ambayo inahusu mahitaji ambayo yatahitajika kumaliza huo mradi wenyewe. Unaweza kuwa mradi wa bidhaa au huduma za kijamii, au hata mradi wa kibinafsi. Unaweza kuwa na mradi wako mwenyewe. Hii miradi ni muhimu iwe na lengo mahususi. Ili ikifuatiliwa, kusiwe na jambo ambalo litatoa wazo kutoka kwenye lengo ambalo ulio mahususi uliokusudiwa. Pia katika mradi, ni muhimu uwe na muda maalum, kusema kwanza kwamba utaanza mradi wakati upi na utamaliza mradi wako wakati upi. Pia inahitaji kuwa na rasilimali na bajeti. Hakuna mradi unaofanyika bila rasilimali. Kwa hivyo ni muhimu kujua kwamba utahitaji rasilimali gani na bajeti. Bajeti niya kukusaidia kujua utatumia pesa kiasi gani uweze kumaliza mradi wako. Ni mipango na usimamizi na muundo wa uangalifu sana. Hapa namaanisha monitoring and evaluation. Ni mpango ambao mradi ukianza unaweza kuangaliwa ulianza wakati gani na unatarajiwa umalizwe lini. Kwa hivyo unaweza kupimwa vile inavyoendelea, kama inaendelea vizuri, mambo ya kumonita, au evaluation. Kuangalia ni mambo yapi ambayo ya nakwaza ya ule mradi. Kwa hivo mradi pia unaweza kuwa wa kampuni, au shirika tafauti. Au pia, unaweza kuwa na mradi wako mwenyewe.

Ofisi ni sehemu ambayo imetengwa kufanyia kazi au kufanyia shughuli mbali mbali kwa uma au kwa wale ambao ni wateja wako. Ofisi ziliekwa za maalum za kueza kuenda kutekeleza majukumu aina mbali mbali. Kunazo ofisi ambazo ziko sehemu za mjini. Na inabidi mtu kutoka nyumbani kuenda ofisini. Wakati ofisi zilitengenezwa, ziliekwa ili ziweze kuwa na makusudi ya kutenda kazi ambazo zimeletwa pale. Na hiyo ndio iwe lengo ya yale kazi ambayo yameletwa kumaliziwa pale, kwa hivyo katika ofisi utakuta kunao wale ambao wameusimamia na ofisi kuna madhumuni ya kutekeleza majukumu fulani ya kiofisi, ya kinyumbani, ya kutekeleza hata kama ni mambo ambayo yana husu biashara ndio ofisi zinatumika kwa hivyo ni sehemu ambayo watu hususani hushughulika huenda pale wakaweka akili zao kwenye kazi ambayo wanatakiwa kufanya. Kazi zenyewe zitalingana kuhusu kulingana na hiyo ofisi ni ya nini? Kunao watu kama vile madaktari wana ofisi zao. Walimu wakuu wana ofisi zao. Kunao wanabiashara ambao wako na ofisi zao. Kunazo ofisi ambazo pia ni za serikali za kupeana huduma tofauti tofauti kwa wananchi. Hivyi kunazo ofisi aina mbalimbali. Kunazo pia ofisi za kibinafsi. Watu wengine wanapenda kuwa na personal office wengine kule kwenye kijijini, au hata nyumbani pia wanakuwa na ofisi. Na ofisi inasaidia kwa sababu inaweka akili katika kutekeleza ile madhumuni ya huwi kazi akili yako inaenda mahali mingi. Unajua ukiwa pale, uko pale kwa sababu ya kutekeleza shughuli fulani. Hizo ndizo aina za ofisi, mfano wa kusema kwamba ofisi yetu ambayo tulikuwa tunafanyia kazi ilifungwa kwa sababu kulikuwa na shida ya kule choo, vyoo vilikuwa vinavuja. Kwa hiyo ofisi ilifungwa na watu wa manispa iweze kurekebishwa. Kwa sasa tunafanya kazi nyumbani.

Haraka ni ile hali ya kutaka jambo lifanywe upesi. Au jina lingine la haraka ni upesi. Upesi ni kumaanisha mambo yanafanywa kwa kasi, si kwa taratibu au kwenda polepole. Haraka. Wahenga wanasema: "Haraka haraka haina baraka." Hiyo ni kwa watu wale ambao ni waadilifu katika kazi zao. Napenda kufanya kazi zangu kwa uadilifu. Kwa hivyo, ni msemo ambao huwa wanautumia wakijitetea kwamba hawataki kufanya kazi duni. Haraka haraka ni wanasema haina, baraka. Polepole ndiyo mwendo. Basi, hiyo ni mfano ya mambo ya haraka haraka au haraka katika sentensi. Kwamba haraka haraka, haina baraka. Lakini pia, unaweza kusema, ninataka nifike nimalize kazi yangu haraka, ndiyo niweze kupumzika.

Usakinisha ni kama vile kueka kueka programu fulani. Au app fulani kwa tarakilishi fulani. Iwe ni kwenye kompyuta. Au iwe ni kwenye simu. Au iwe ni kwa kifacho chochote cha elektroniki. Au iwe kama ni kuweka Wifi. Au ntasema interneti. Kusakilisha ni kuweka au kuunda na kuunganisha yale connections ya weze kufanya lile jambo. Ya weze kutimiza lengo lake. Hasa katika vifa vya teknolojia. Mfano ambao naeza kusema wakusakinisha ni kampuni ya safaricom walikuja wakasakinisha internet hapa nyumbani ya wi-fi kwa hiyo inanisaidia sana katika kazi hasa hizi kazi ambazo tunafanya za mtandaoni kila siku.

Nyama ni kiungo cha mwili ambao unashikanisha mifupa na misuli. Katika mwili wa binadamu au mwili wa mnyama au mwili wa kitu kama vile samaki. Kunazo nyama za aina mbali mbali. Kuna nyama ya binadamu sisi wenyewe. Kuna nyama ya wanyama kama vile kuku, ngombe, sungura. Pia kunazo nyama za nini kama samaki, nyama aina mbalimbali. Kwa hiyo nyama, ukizungumzia nyama ni ule sehemu ya mwili ambao umeshikisha mifupa na pia misuli. Ambayo inaweza kulika kama ni kwa wanyama ambale ni wakulika na pia kwingine kama mwili wa binadamu huwa watu hawali nyama ya binadamu japo nasikia kwa nchi zingine watu wanakula. Sisi huku kwetu mfano katika sentensi naeza kusema. Tunapenda kula nyama ya ngombe, nyama ya samaki, nyama ya kuku, nyama ya mbuzi. Hizo ndizo nyama ambazo huku kijijini tunapenda kuzila. Na hata ukienda kwenye duka la nyama au buchari utazipata kule.

Usimamizi ni ule hali ya kuangalia kitu ambacho kinatekelezwa kwa wakati fulani au kuangalia kama jukumu fulani linatekelezwa vilivyo. Kunao wasimamizi ambao ni waadilifu. Wana mipango mizuri kwa hivo wana usimamizi mzuri. Nao kunao usimamizi mwingine ambao mameneja wengine wanakuwa nayo lakini hazina uwadilifu. Wanaitwa wasimamizi au supervisor au menega watu kama wale wanaeza kuitwa wasimamizi. Kunao wale wanachukulia kazi wao kwa umuhimu na kunao wale ambao hawachukuli kazi yao ya usimamizi kwa uwadilifu. Usimamizi unaitaji kwamba kazi ipangwe vizuri. Na uweze kuangaliwa ukitekelezwa kwanzia mwazo hadi mwisho. Na pia kupeana mambo kama vile ripoti. Huo ndiyo naeza kusema ni usimamizi mzuri mfano kusema kwamba shirika letu huwa na matarajio ya usimamizi bora wa kazi ndiyo ziweze kutekelezwa. Zisije zikaaribu sifa za sera za kampuni.

Hospitali ni mahali ambapo ukiwa unahisi uko mgonjwa au unashida yoyote ya kimwili maradhi tofauti tofauti unakwenda kule kutafuta matibabu kupitia wale madaktari ambao wamefuzu katika masomo ya udaktari. Kunazo hospitali nyingi hasa huku nchini, kunazo zile za rufaa na pia kunazo zile ambazo ni za private. Hospitali ambazo ni za serikali ziko na bei nafuu na huazinafanya na pia zina ujuzi mahususi kwa sababu wana shugulikia watu wengi japo hawana vifaa mara kwa mara. Na hospitali zingine hizi ni za private ambazo za kibinafsi ambazo ni nzuri sana ziko na vitu vya kufanya kazi vizuri. Japo bei yao ni ghali.

Mkutano ni mahali wa watu wa aina au tabaka mbali mbali wanaweza kukutana. Au inaezakuwa mkutano wa sana sana ni ya watu. Inaeza kuwa mkutano ambayo ni formal yaani ile ya serious ile ya ya kazini. Au inaeza kuwa mkutano ambayo ni informal. Mkutano unaeza kuwa wa aina yoyote, unaeza kuwa ule wa nyumbani, au pia unaeza kuwa wa kikundi chochote, kama vile wanabiashara, wanaeza amua wawe na mkutano wao, wajadiliane kuhusu mambo yao, pia kanisani kunaeza kuwa na mkutano wa ibada, kwa hivo mkutano inafanywa na watu wengi. Ni mahali watu wanakusanyika kwa sababu ya lengo fulani na kuzungumza kulingana na ajenda ambayo wanayo na wakaona vile watatatua mambo yao au vile wataelekeza mawasiliano yao wakiwa na malengo yao wenyewe.

Lengo kwa maoni yangu nyingine ni kama kusudi au nia ya kufanya jambo lolote. Kila mtu uwa na malengo yake unaweza kuwa lengo yako ni kusoma na kuwa daktari au lengo lako linaweza kuwa uwe mfanya biyashara marufu au mfanyi biashara ambaye ametajirika kwa biashara yake. Unaeza kuwa na malengo tafauti. Pia katika mashirika uwa ni lazima yawe na malengo. Kwa sababu bila lengo itakuwa ni ngumu sana kufanya kazi kulingana na yale maono ambayo yako katika hile shirika. Kila lengo linaambatana na na na kila lengo linaambatana na na maono ya shirika tafauti tafauti. Kwa hivyo malengo haya makusudio yao niya kuwezesha kulitimiza lile maono ya kampuni au shirika. Kunazo lengo za muda mfupi na kuna malengo ya muda wa badae ambayo itakuja. Kwa hivyo wakati watu wanapanga kazi wanaweza kuanza na lile lengo kuu kabisa kisha wakalii. Vunja vunja wakaanza kutimiza wakieka malengo madogo madogo ambayo yanalenga lile lengo kuu ambayo bada badae inatimiza lile maono ya shirika.

Saladi ni mchanganyiko wa mamboga haina tofautitofauti ambayo yamewekwa pamoja. Yamechanganywa yaweze kula nayo chakula kingine ambacho kilishatayarishwa kama vile pilau. Au huku kwetu Afrika mashariki. Chakula cha nyama choma ni mchanga nyiko wa mamboga kama vile vitungu nyanya kitungu saumu, ikae kwa saa ingine avokado, pia kukafinywa ndimu na dania. Huwa inategemea unataka vipi. Wengine huenda wakaongeza pia ile mafuta iweze kukulika vizuri. Pia mmea kama gojet ukakatwa katwa pale ndani. Ni chakula mbacho kinasaidia sana hasa kufanya chakula kiwenyepesi tumboni. Na kinapendwa sana huku Afrika kusini. Pia kuneweza kuwa na maana nyingine ya saladi. Ni inaweza kuwa mafuta ya kupikia chakula ambayo ni ya maji. Inakaa kama maji lakini mafuta ambayo yanaweza kutiririka sio yale yameshikana wengine wanaiita saladi hutumika haswa kupikia vyakula kama vile chapati mahamri na kukaangia samaki kwa mafuta mengi kwa hivyo inaweza kuwa ni aina hizo mbili kwa maoni yangu kwa kufikiria inaweza kuwa hiyo saladi ya kupika. Au saladi ya kuila ambayo ni ya maboga na vitungu.

Skrini ni kifaa ambacho kimewekwa kwenye televisheni au simu au kompyuta. Ambayo ni ya pale mbele ya kuzuia chochote ambacho kinaweza kuharibu kile tarakilishi la teknolojia. Huwa kinatumika hasa kuweza kuleta mapicha. Wakati unatazama televisheni hiyo ambayo unaiangalia. Inaitwa screen. Hapo mahali ambayo inakaa kama glasi. Inaitwa skrini. Na skrini sikuizi hadi tuna television ambazo zinaitwa touch screen. Yani screen za kugusa tu na inaanza kazi yaki na inaleta mapicha. Screen huzuia picha na pia huu enhance picha kuonekana vizuri na pia kulinda hiyo kifaa cha teknolojia. Screen ziko kwa simu, ziko kwa television, ziko kwa computer, ziko kwa laptop na ziko kwa hizi tarakilishi aina mbalimbali.

Joto ni hali ya anga ambayo inasababishwa na ukosefu wa mvua. Au unasababishwa na jua kingi sana. Samahani, inasababishwa na jua kingi sana au sehemu ambayo inaitwa desert huwa kuna joto jingi sana sababu ni sehemu kame. Joto ni kawaida kwa hali ya hewa kubadilika. Kuna wakati mwingine kuna baridi au kuna wakati mwingine kunanyesha lakini kuna wakati mwingine wa joto. Kama sasa hivi mwezi huu wa januari. Kuna joto jingi sana huku. Na hata wanametrologia walieleza watu ya kwamba wajichunge na hiyo joto nyingi sana. Na hiyo jua wanywe maji mengi. Kuwa ile joto isije ikawa kausha maji mwilini yani kudehydrate watu wajitunze. Joto pia inaletwa na au inasababishwa na uharibishaji wa misitu yetu. Kwa hivyo ardhi inabaki kuwa peke yake inakosa ukataji wa miti inafanya hatuezi kuzuia ile ozone layer leta ile joto jingi kwa hivo inakuwa sasa tunapatana na jua direct ozone layer hatuwezi ina inaosababishwa kule kwenye anga kwa hio kwa sababu ya carbon nyingi ambayo inaenda sasa inakuwa inafanya nchi inakuwa na joto nyingi hali ya anga huharibika. Kwa sababu ya upotovu wa watu, kutokujua kuchunga mazingira.

Baridi kidogo ni hali ya anga ambayo sio joto na pia sio baridi zaidi ile baridi ya kuleta Ice ama barafu. Huku Afrika sana sana huwa tunahisi baridi kidogo. Sio hile baridi kama hile inaitwa snow. Kutokana na vile, huko kwetu kuko, kuna baridi hiyo kidogo na tunai furahia. Tunazo msimu wa baridi ambao hupatikana haswa wa kati wa mwezi wa sita. Kuanzia mwezi wa sita, adi mwezi wa mwanzo wa mwezi wa nane msimu ambao unatakiwa uwe umejipanga na nguo yako na vyakula vina ambatana na msimu huo. Baridi kidogo kwangu ni wakati mzuri. Inapenda sana hiyo hali ya anga. Pia inaeza kuwa hali ya kusema. Unataka kitu kama maji isije ikawa moto au ikawa baridi iwe na kiwango cha kugandisha meno. Kwa hivyo inaweza kuwa una maanisha baridi kiasi ya kunywa usije kusikia vibaya kwenye meno.

Programu tumizi ni programu ambazo zilitengenezwa za kuweza kusaidia kwa vifaa vya tarakilishi ambazo ni za aina mbali mbali. Programu tumizi zenyewe zimeundwa ziweze kusaidia katika kazi au kazi maalum na zinazo utofauti wao. Kunazo kama kwa kunazo programu tafauti, maybe kwa kwa jina ya kimombo neza kusema, kunayo programu ya Excel ambaye ni ya kueka data, ya kueka data kurekord mambo vile anafanyika. Kunayo program ya Microsoft Word ambayo kazi yake maalum ni ya kufanya mambo ya huandishi hasa mambo mingi na communication. Pia kunayo programu tumishi ya ili ya presentation. Pia kuna programu tumizi ya email. Kuna programu tumizi, aina mbalimbali kama nilivyotaja ni zina kazi maalumu. Pengine kwa kifupi nikisema programu tumizi. Programu tumizi ni apps kwa kingereza, ni program apps. Ambazo ziko kwenye tarakilishi za aina mbali mbali za kielektroniki ambazo zinatumika sikuhizi. Ziweze kutumika kwa jambo mahususi ambayo mwenye anatumia alikuwa anatarajia. Hivo ndivo naeza kueleza. Na kama vile pia nimeeleza ni programu tubizi ni apps mbali mbali au software. Mbali mbali ambayo yanatumika katika mambo ya mingi ya tarakilishi hasa za ambazo zikl kwenye komputer.